Kusemaukweli, napendelea hali ya hewa yenye joto kiasi kuliko baridikali. Joto la wastani huleta uchangamfu mtaani na kufanya kazi za kila siku kuwa raisi zaidi. Unajua kukiwa na jua ni rahisi kuamka asubuhi na mapema na kuanza mihangaiko ya kutafuta riziki bila kulemewa na uzito wa blanketi. Pia, wakati wajoto, nguo tulizofua hukauka haraka na watoto wanaweza kuchezea nje kwa uhuru bila hofu ya kushikwa na mafua au kikohozi. Maisha ya mjini ya napendeza zaidi wakati juali na waka maana kila biyashari inachangamuka na watu wanakuwa natabasa munyusonimwao. Hata hivyo, sipendi lile joto la kupitiliza lila alofanya vumbi liwe nyingi na jasho kunitoka mfululizo nikua kwenye matatu joto kama hilo huchosha mwili na ufanya mtu akose raha anapojaribu kupumzika nyumbani. Baridi nayo inafaida zake asaa wakati wa usiku unapotaka kulala mia nne na arobaini na nne ukiwa umejifunika vizuri. Lakini changamoto yake ni ule ugumu wa kutoka kitandani alfajiri na kuingia kwenye maji baridi. Hapa nchini kwetu baridi kali mara nyingi uleta magonjwa ya kifua. Na kufanya usafiri uwe mgumu ikiwa kuambatana na mvua kubwa inawaribu barabara zetu mitahani. Kwa kifupi, joto la wastani ndilo chaguo langubora. Kwa sababu li nanipa fursa ya kuwa mbunifu na kufanya kazi kwa bidii bila vikwazo. Inanifuraisho kuona mimea ikistawi na muanga wajua na watu wa kifuraiya vinywaji baridi wakati wa mchana kutwa. Hali ya hewa inashabiana kwa roho na ukarimu na uchangamufu wa sisi wa Kenya. Tunapokutana na kusalimiana kila siku. Ni hali na yofanya nchi yetu kuwa na mazingira rafiki kwa wageni na wenyeji Sao.